Kununua si kununua tu, ila kununua ni kupata manufaa ya hela zako. Kwa hivyo, mimi kitu cha kwanza ni napenda kununua mavazi, mavazi, na nguo, na viatu, mabegi, yaani napenda sana kununua vile vitu kwa sababu ni vya manufaa kwangu. Wakati ambapo nimenunua vazi la kuvaa na nikivaa lile vazi naona natokea niko shwari yaani napendeza nasikia naam. Pesa zangu nimezitumia vilivyo nimezitumia kwa njia ambayo ina manufaa. Pia nikinunua begi ama ninunue kiatu, nikivalia naona hiki kiatu kinatokea vyema, yaani kinapendeza kwenye macho yangu na pia kwenye macho ya wengine. Na pia utasikia wengine wakiniambia kaka kiatu chako chapendeza. Yaani kiatu chako nakipenda kinakaa vyema kinakaa poa sana. Yaani nasikia nimetumia pesa zangu vyema nimetumia zile pesa kwa njia ambayo na inanufaisha na njia ambayo ni njema ni njia ambayo ni ya mienendo miema. Pia napenda kununua vyakula, vyakula ni vitu vya maana. Yaani nikipita pale mtaani naenda napata kuna chakula. Pale ni kitamu, yaani kinanivutia, kinanukia vyema, kina ladha njema niamue kukinunua kile chakula nasikia tu nimefurahia kwa sababu kitu cha kwanza kile chakula kina manufaa kwenye mwili na pia, nasikia ile ladha yaani naona, naam, pesa yangu nimeitumia vyema, nimeitumia kwa njia ambayo inavutia, kwa njia ambayo inafaa.

Matukio kwa maisha ya binadamu ndio yale mambo ya muhimu ambayo yanafanya maisha yawe matamu na pia yawe ya kufurahisha. Yaani matukio ni mengi ila kuna yale matukio kadhaa wa kadhaa ambayo yanasimama kwa mengine yote. Kwanza tukio la muhimu kwanza kwangu ni siku yangu ya kuzaliwa ambayo ni siku ya leo. Nasikia nimefurahia, nasikia ninafuraha mpuwito mpuwito, yaani nasikia nimefurahia kwa sababu siku ya binadamu ya kuzaliwa ni siku ya muhimu, maana ni siku ambapo kiumbe kipya na pia uhai umpya, unajitokeza na kufika hapa duniani. Ambapo, hakuna anayejua hicho kiumbe ama yule binadamu ambaye amezaliwa atakuja kuwa nini. Siku zijazo. Utapata kile kiumbe ama yule binadamu ama yule mtoto ambaye amezaliwa atakuja kuwa rais, atakuja kuwa mwalimu, atakuja kuwa daktari, atakuja kuwa mwendeshaji wa ndege. Ama yule tunaita rubani, anaeza kuwa nahodha, anaeza kuwa mwanajeshi, na hayo yote ataweza kusaidia watu katika nchi yake ama katika mahala ambapo atakuwa akifanya kazi. Kwa hivyo mimi naezasema kuzaliwa siku ya kuzaliwa ni siku ya maana kwa sababu ni siku ambayo kila mtu anafaa kuwa akisherekea kwa kina na kwa furaha tele kwa sababu. Kama ile siku mtu angezaliwa je, ungekuwepo la hasha hungekuwepo lakini kwa sababu mtu alizaliwa tunafaa kusherehekea siku yake na kufurahia kwa sababu ni siku muhimu kwa sababu kiumbe kimoja ama binadamu mmoja ana mahusiano mengi sana kwa dunia ule mtu mmoja utapata amewalinganisha watu wengi ana marafiki hapa na marafiki kule na marafiki kule kwingine utapata wale marafiki watakuja kujuana na pia wataweza kusaidiana. Wakati ambapo pia watu wamekuja pamoja kusherekea, siku ya kuzaliwa ya ule mhusika. Utapata wanajuwana, wanafurahiana na hapo pia ndo ndi utapata mahusiano mapya yanaanza kutengenezwa utapata fulani akaenda katika sherehe ya kuzaliwa kwa rafiki yake akatoka hapo na mchumba mwingine akatoka hapo na rafiki mwema kwa hivyo naeza sema siku ya kuzaliwa ni tukio muhimu sana kwa maisha.